Ujuzi yenye ningependa kujifunza huu mwaka ama wakati huu Ningependa kujifunza kuhusu kutumia AI Kwa sababu AI ni kitu mpya, imeajiri watu, kuna pesa So ningependa kujifunza kuhusu AI.

Ningependa kukula nje kwa sababu siku hizi chakula kinapikwa kitamu sana kwa hoteli na hakuna wakati wa kupika kama natumia AI kufanya kazi nafanya kazi mtandaoni ni ngumu sana kupika. So ningependa kukulia nje.

Kazi nigependa kufanya, na penda kufanya ni ya maji, ya kuangalia watu wakiogelea, kuwafunza kuogelea, na kuwafunza mazuri ya kuogelea. Wajue kujiangalia, wajue ubaya wa maji na uzuri wa maji. Hiyo ndiyo na penda kufanya.

Napenda viatu zenye haziko na ni flat most rubber kwa sababu kama nakimbia kama natembea inakuwa ni rahisi kwangu Kwa sababu napenda kutembea sana So napenda kutumia rubber napenda kutumia rubber nikitembea kama ni kucheza napenda rubber ni rahisi.

Apana, siwezi ishi hata siku moja bila teknolojia. Kitu cha kwanza aaaa, teknolojia inatusaidia sana kuongea, kupiga simu, na inatusaidia pia kuangalia picha mtandaoni, kujua nini kinachotokea. So napenda kutumia teknolojia sana kwa sababu, sahizi kila mtu ako na simu, na njia kuongea, lazima utumie simu. So napenda teknolojia sana siwezi, kosa kwa siku moja kutumia teknolojia lazima.

Kama nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu, nishai fikiria na sababu na napenda sana kuuza viatu za watoto Kwa sababu watoto ndio wanakuanga wasafi sana na pia, wazaziwao wanawapenda Sasa, watoto wanakuanga wasafi, so nikiuza viatu zao, biashara yangu itaendelea Nikiuza viatu zao, za watoto na vitu za watoto, nitapata mafanikio Sasa, ndio mimi napenda biashara, napenda sana kufungua biashara Sasa kile kinatuma nisifungue biashara ni pesa na nikizipata na funguwa hapo hapo.

Mchezaji gani wa mchezo ninayempenda messi. Messi napenda michezo yake na messi akicheza lazima timu yake ishinde. So, napenda sana messi, kazi zote anafanya na magoli ametuma tushinde sana napenda kazi yake.

Aha, nafanya nini kushirikiana natimu? Kuongea. Ni kiongea natimu yangu ambayo nafanya nao kazi ama nafanya chochote nayo. Na hakikisha kwamba nimeongea nao. Harafu, tunaandika barua ya maono ya kila wa mtu. A, sema kile unapenda, sema kenyehutaki, tufanya nini, mabadiliko magani, hayo yote.

Shirika langu lenye napenda kwanza. Shirika langu kwa sababu nalipenda ni linanisaidia kupata kazi, linanisaidia kujikuza kibiashara, linanisaidia kusoma mengi ambayo, ya mahusiano ya jamii. Linanisaidia kujua nini mbaya na nini nzuri, kuweka wakati wangu, kutumia wakati wangu vizuri, hayo yote.

Yeah nafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine Aha, lazima ni nawapigia simu kwanza Kuwauliza kama wamefika kazini Nauliza chochote kenye mtu anahitaji kwa hiyo siku na nakikisha ya kwamba kama ni chakula cha lunch, cha mchana Kila mtu ameshakula kama ni chai asubui, kila mtu amekunywa na kila mtu ako na amani na mwenzake, sa ndiyo tunaendela na kazi.

Je kama natumia video kwa mawasiliano kabisa natumia video kwa mawasiliano kama video WhatsApp nikitaka kama sina credit na niko na bundles natumia video ya WhatsApp. Naona? Haya. Kama kuna makelele ama sitaki kutumia niko na WhatsApp live na naeza enda video call kwa WhatsApp ama kwa Instagram natumia kila siku.

Ngoja nikuambie, kama napenda kula popcorn, hei napenda kukula popcorn. Na inafanyika sana sana wakati wa jioni. Pahali nafanyia kazi na pahali naishi si mbali sana si mbali sana na soko. Sasa, ninapotoka kazi, ni lazima nipitia hapo. Kununua popcorn. Nikitoka kwa nyumba, nikenda soko, lazima nikule popcorn. Kila siku.

Nafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Ahaa, mimi naingianga kwa simu, mtandaoni, naangalia kama watu, wamerudisha message niliwatumia asubuhi, na napiga simu, huo ni wakati wa kupiga simu, wa kuingia mtandaoni kuangalia ni nini kinaendelea, na serekali imetangaza vipi kupitia kwa mitandao.

Ya, mimi napiganga kura, kwa sababu nataka kiongozi mwenye, atakayenisaidia, mwenye naona kabisa kabisa huyo anataka kufanya kazi, na mwenye ataleta maendeleo na mabadiliko. He, lazima nipige kura. Huwa napiga kura wakati wowote kuna kuna pigwa kura. Ndio nipate kiongozi mzuri, atakaye nisaidia, nisiwe nalalamika kwa sababu ya kukosa kupiga kura.

Napenda kufanya nini na familia yangu? Aha, kusikiza mziki. Kwa sababu tukiwa, tunakura chakula cha jioni, nafungua mziki, tunaimba tukiwa pamoja, tunafurahia, tunacheza, tunajadiliana, tunaongea yanayo, yanayo tuchanganya, tunasuluhisha maneno. Yayo ndo napenda kukaa na familia.

Aha, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, hata si mara ya moja. Tulipokuwa kanisani, tuliambiwa kuna vitu ambazo, kuna viti zinataka kupelekwa kanisa lingine. Na sasa hakukuwa wafanyikazi, na sisi ndio tulikuwa wana kwaya. Sasa sisi tulijitolea, tukapeleka viti kwa kanisa hio ingine, na tukabarikiwa.

Ahaa, wakati wajua kari napenda kufanya nini? Sikuongerea, napenda kuogelea sana. Kwa sababu mwili unatulia, ee, halafu aaaa, sitaloa jasho, wakati niko kwa maji baridi. So napenda kuongelea kwa m sana sana ni kuongelea. Haya, pia napenda ku kuoga, na napenda kukunywa kitu baridi.

Aha. Nikuambie kuhusu filamu ambayo ninayoipenda ya J3 na Jack Chan. Kwa sababu kwanza ukiwachi hii movie, hii movie, filamu hii ya J3 na Jack Chan, kwanza unafurahia kila wakati tu ni kucheka. Eee, mi ndiyo napenda huo movie wa Jack Chan na J3 na upenda ni wakuchekesha tu. Ni vita lakini ni kicheko pia.

Mafanikio gani ni mepata kazini? Marupurupu. Napata marupurupu mingi wakati wa kazi. Saa haya marupurupu ndiyo nayatumia kwa mahitaji yangu. Sasa mshahara wangu nauwekeza. Nauwekeza kwa benki. Sasa inakua ni mefaidika sana kazini. Mafanikyo ni makubwa sana.

Aha, mazingira ya kazi ambayo ninayoyapenderea. Mi napenda mazingira ya kazi ambayo yako na swimming pool kwa sababu naongelea hapo wakati nikona nimechoka wakati wakati nime kuna jua mingi kuna joto na napenda pia mazingira ambayo kuna chakula pale nikisikia njaa nakula.

Kampuni gani ya teknolojia safaricom? Safaricom wameishi kutuhudumia tangu kitambo, nikiwa shule wakati sikuwa nasimu, wazazi wangu, wakasaidiwa nayo, wakasaidika na hiyo teknolojia ya hiyo kampuni, na had saa hizi bando iko. Yani naamini sana safaricom.

Aha, chakula gani ninachopenda kula jioni? Aa, samaki na chapati. Inakuanga tamu, ni nyororo, halafu, haihitaji wakati mwingi wa kupika, halafu, unaeza kula pia asubuhi. Yaani hata ukibakisha bado, utakula asubuhi. Na napenda kunywa chai, na wakati mwingine napenda kunywa juisi.

Kipawa changu? Mimi ni mwandishi na msanii. Eee, mimi ninapenda usanii sana. Ninaposikiliza ngoma hivi, ninaweza andika ngoma yangu, inaweza kuja usiku, mchana, inaweza kuja wakati wowote. Naweza hata kuwa nafanya kazi, nafikiria tu muziki unakuja, nauandika, naanza kuimba, hiyo ndiyo talent yangu.

Aha, naajihisi vipi kusubiri kwenye mstari Ok, kwa sababu kama nimekuta mstari ni mkubwa Ok, pia sisikii vizuri kusimama sana na mtu hiyo hiyo mstari inaeza kuwa mrefu na masaa yanaenda siipendi hata kidogo nasikianga vibaya.

Haya, kazi za dharau na zishugurikia vipi? Huwe, hapo lazima nikue mwangalifu sana. Kitu cha kwanza, sikimbili kushugulikia hiyo kazi. Ok, sikimbili kutatua tatizo kama sijajua, shida iko wapi. Kwaza naongea na mwenye tharau, vizuri, na hakikisha kwamba amerudichini. Nisimukasirishe kwa sababu, customer akikuja kesho huyo mwenye amekasirika. Akikuja kesho ni faida kwangu So sitaki tu Kurushanisha mukono na tafuta suruhisho.

Aha, mi napenderea kuvaa ndevu kwa sababu kama mwanaume apendeze, anafaa kuwa ana ndevu. Wanawake wanapenda sana ndevu, jamii inapenda sana ndevu. Na ukikaa na ndevu, mwanamke wako ama bibi wako, anakupenda zaidi. Anafuraishwa nazo, anacheza nazo, zinakutoa vizuri.

Mi nafuata timu ya mpira mchezo ambayo inaitwa Harambee Stars. Harambee Stars wanajua kupenda vizuri kucheza na wameshinda sana mchezo mingi. Mchezo wa pili naufuatilia ni wa Manchester. Manchester wanacheza vizuri, wanalipwa vizuri, odds au zinakuwanga nzuri.